Mashamba makubwa Kenya ni mengi ninayojua ni ile ya Delamere na inamilikiwa na familia ya Delamere wanalima miti ya matunda na kama vile nanasi, machungwa na pia yapo naivasha mashamba hayo na wanaofanya kazi huko ni wakenya wa kawaida ambao wameajiriwa kufanya kazi huko.

Kutembea kwa miguu ni jambo zuri sana, mimi hutembea kwa miguu kila siku, haswaa wakati wa chakula cha mchana, baada ya kula napenda kutembea, mimi huzunguka mtaa wa kilimani ambao uko karibu na ninapofanya kazi, na nikifanya hivyo mara nyingi mimi huchoka ama mara nyingine huwa nahisi kama nimesisimuka mwili.

Ninapohitaji habari natafuta habari labda za kimataifa ama za nchini Kenya, naenda katika vituo vya habari ambavyo viko na kurasa zao kwenye mtandao au pia kwenye mitandao ya kijamii naangalia. Walichokitangaza, kuchapisha ama kuandika katika hiyo mitandao. Na kurasa zao na waamini hao wala watu ambao wanatoa taarifa bila kujua. Bila kuwa na uthibiti wowote na hakikisha kwa kutumia hizo kurasa za vituo vya habari.